Changamoto ninazokutana nazo kazini ni pamoja na kusimamia muda, hasa ninapofanya kazi nyumbani ambako kuna vitu vingi vinavyoweza kunivuruga. Wakati mwingine pia nakutana na mzigo kazi mkubwa, unaohitaji kupanga vipaumbele vizuri, hata hivyo changamoto hizi hunisaidia kuboresha nidhamu, kupanga kazi kwa ufanisi na kukuza uwezo wa kukabiliana na hali tofauti.

Zana ninazotumia kila siku za dijiti ni pamoja na kompyuta mpakato kwa kimombo tunaita laptop kwa kazi na kujifunza, pia kuna simu janja kwa mawasiliano, barua pepe na kupanga ratiba pamoja na program za ofisi kama Google Document au Microsoft Word. Pia natumia mitandao kwa utafiti mawasiliano na kupata taarifa muhimu za kazi.

Moja, napenda zaidi majira ya vuli. Kama wewe napenda vuli kwa sababu ni kipindi cha mvua nzuri, hewa safi na mazingira kujaa uhai, naam. Nakumbuka nilipenda vuli zaidi kwa sababu mvua husaidia mimea kukua vizuri na mandhari kuwa ya kijani kibichi na maridadi. Hii huleta amani na furaha ya kuona uzuri wa asili majira ya uvuli pia huwa naendelea na shughuli kama kusoma chini ya mti kutembea katika maineo ya kijani na kufurahia mazungumzo na marafiki wakati wa mvua saa kuhusu hali ya hewa. Vuli huwa na baridi kidogo lakini si kali mvua hutua unyevu unyevu na hewa huwa safi na kupendeza. Hii inafanya watu wajisikie vizuri na kuhamasika zaidi.

Ndiyo, napenda kuangalia nyota sana, hasa kwa sababu mimi ni mwanafizikia. Kuangalia nyota, kunanipa fursa ya kuzingatia uzuri wa ulimwengu na kutafakari kuhusu anga la mbali, sayari na mifumo ya nyota. Hii pia hunitia moyo kuelewa zaidi kuhusu asili ya vitu na nafasi yetu katika ulimwengu huu mkubwa.

Ndiyo nina mitandao ya kijamii natumia mitandao kama vile Facebook, Instagram na WhatsApp kuwasiliana na marafiki, familia na pia kupata taarifa mbali mbali. Pia ni njia nzuri ya kushiriki mawazo, kujifunza mambo mapya na kufurahia mazungumzo ya kijamii hata ukiwa mbali na watu wako.

Mimi hufanya mazoezi asubuhi na jioni lakini maranyingi zaidi hujifanyia mazoezi jioni wakati wa weekendi napendelea kufanya mazoezi mchana kwani hali ya hewa huwa mzuri na ina nafasi zaidi ya kutumia mda vizuri mazoezi kwa wakati tofauti husaidia kuweka mwili wangu katika hali nzuri na kunipa nguvu za siku nzima.

Ninapendelea mwanga wa kati kwa sababu huwa si mkali mno kwamba unanifanya nijisikie usumbufu wala hushituki na si dhaifu sana kiasi cha kufanya mazingira yawe ya giza. Mwanga wa kati unanifanya nijisikie raha kuzingatia vizuri na pia kuweka mazingira yenye usawa kati ya mwanga na kivuli.

Kipaumbele kazi katika mawasiliano ni jambo au kazi muhimu zaidi na inayopaswa kushugulikiwa kwanza ili kuhakikisha mawasiliano yao ina ufanisi na kufanikisha malengo ya shirika au mtu binafsi. Katika mawasiliano kipaumbele kinaweza kuwa kuhakikisha taarifa muhimu zinawafikia watu kwa wakati kusikiliza kwa makini na kuelewa ujumbe vizuri kabla ya kujibu pia kuandaa ujumbe wazi mfupi na unaoleweka kwa hadhira pia kutumia njia bora na za mawasiliano kulingana na mazingira kama simu, barua, pepe au mkutano. Kujibu pia maswali na kutoa mrejesho wa kwa haraka ili kuzuia mchanganyiko. Kipo mbele hiki husaidia kuimarisha uhusiano kuongeza ufanisi na wa kazi na pia kuzuia migogoro iliyoweza kutokana na mawasiliano baadaye au mawasiliano mabaya.

Ndiyo nimefanya kazi ya kujitolea katika taasisi ya nuclear society of Kenya kwa mda wa mwaka mmoja na nusu sasa kupitia kazi hii ya kujitolea, nimepata fursa ya kujifunza mengi kuhusu sekta ya nishati na nuclear kushirikiana na wataalamu mbalimbali na kuchangia maendeleo ya uwelewa wa nishati safi nchini pia imenisaidia kukuza ujuzi wangu wa mawasiliano, usimamizi wa miradi na kuimarisha mtandao wangu wa kitaalam.

Napenda somo la fizikia. Asababu linanifunza jinsi ulimwengu unavyofanya kazi kwa msingi ya sheria za asili pia napenda hesabu kwa sababu ni msingi wa kuelewa mambo kwa usahihi na kutumia akili zangu kutatua matatizo mbali mbali naam kwa pamoja hesabu na fizikia huni tia moyo kufikiria kwa kina, kuwa mbunifu na kuelewa mambo ya kawaida na ya ajabu yanayotuzunguka.

Kwanza niliamka saa moja asubuhi aah pili kitu cha kwanza nilichokifanya baada ya kuamka ni kuomba au kutafakari kwa muda mfupi ili kujiandaa kwa siku tatu kwa chakula cha asubuhi nilikula mlo wa kawaida unaojumuisha mkate kidogo na chai wakati mwingine hunywa kahawa ya nne nilianza siku yangu kwa kuandaa mazingira ya kazi nyumbani kuqeka kompyuta tayari na kupanga ratiba ya kazi na pia nilihisi asubuhi hii ni ya utulivu na yenye nguvu ambayo ilinisaidia kuanza kazi kwa mtazamo mzuri na msisimuko.

Na nguvu zangu kazini ni pamoja na kuwa mwenye nidhamu, mwenye mpangilio mzuri na anayejituma kikamilifu katika kazi zote zinazochukuliwa. Pia nina uwezo wa kushirikiana na wengine kwa ufanisi, kushughulikia changamoto kwa utaratibu na kuendelea kujifunza ili kuboresha utendaji wangu. Hii inanisaidia kutoa matokeo bora na kuwa msaada wa kweli katika timu.

Nakumbuka marafiki wa karibu ambao tulishirikiana nao masomo na shughuli za shule nakumbuka pia matukio ya furaha kama michezo, tamasha na mikutano ya kiroho ambayo ilitufundisha maadili na kutuimarisha kiroho kuwa kiongozi shule ni kumenifanya nijifunze uwajibikaji kushirikiana na wengine na kuwa mfano mzuri kwa wenzangu kumbukumbu hizi zote zinanipa nguvu na motisha kila ninapokumbuka kipindi cha shule.

Moja nilipokuwa nikicheza mpira wa besiboli nilifurahia sana mchezo huo kwa sababu ulikuwa na msisimko na uchezaji wa pamoja wa timu timu zilizokuwa zikicheza wakati huo zilikuwa ni timu za shule mbalimbali ambapo kila mtu alikuwa, kila timu ilikuwa na wachezaji, wenye vipaji tofauti na mbinu za kipekee na pia nakumbuka tukio la ajabu lilipotokea wakati mmoja wachezaji walipofunga pointi za kushangaza na kurudisha mpira wa mbali mrefu zaidi ya kawaida jambo lilo sababisha mashabiki kushangilia kwa furaha kubwa nilihisi pia furaha mshikamano wa kikundi na msisimuko mkubwa wakati huo hasaa nikiona jinsi kila mtu alivyotoa nguvu zake katika mchezo. Ninapofikiria kuhusu wakati huo nahisi kumbukumbu hizo ni muhimu kwangu kwa sababu zimenifanya kuhusu, zimenifunza pia kuhusu ushirikiano ni hamu na furaha ya kushiriki katika mchezo ya timu.